Ujuzi gani unahitaji kuimarisha Ujuzi gani unahitaji kuimarisha Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi katika kompyuta na mambo ya teknolojia Nahitaji kuimarisha ujuzi hii kwa maana dunia ya sasa inaelekea katika mwendo mkuu kuelekea sehemu ya teknolojia kompyuta na mambo ya AI kwa hiyo natamani sana kuyajua na kuimarisha ujuzi huu.

Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini? Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini? Ninapopatana na udhaifu kazini. Mara ya kwanza ni kitu wa cha kwanza ninachokifanya ni kujielesa na kufanya wenzangu waeleo kompani na udhaifu. Pili ni kushugulikia au kufanya miendendo ambayo itanisaidia kurekebisha udhaifu huo kwa mwendo wa pole pole. Atua kwa atua huwa na jaribu kurekebisha na.

Jee, unasoma gazeti? Jee, unasoma gazeti? Naam, ninasoma gazeti. Nasoma gazeti wakati wowote au katika na mara nyingi na anunua gazeti hilo au wakati mwingine huwa nanunua kutoka mtandaoni. Gazeti nila maana kwa sababu ndivyo unavyojua kufuatilia mambo ya nayo jili duniani au ishini kwetu na kujua jinzi ya kurekebisha maisha yako barabara na hatuwa hizo.

Niaambie kuhusu jinsi unavyo sherehekea siku yako ya kuzaliwa. Niambie kuhusu jinsi unavya sherehekea siku yako ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa ni tarehe sita mwezi wa kumi na mara nyingi huwa na isherehekea nikio na familia yangu. Huwa tunanunua keki na vinywaji na kuanda vyakula vingine kwa furaha huwa na sherehekea na kumshukuru mola kwa maisha marefu na kumwomba aweze kunilinda na kuniwezeshe zaidi.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Unakaa hadisa ngapi yusiku? Kukaa kwangu usiku kunategemea nimefanya lipi mchana nina shughuli ngapi za kufanya usiku huo na usingizi wa aina gani. Wakati mwingine hua nina uchovu kwa hivyo na lala mapema na sikai sana na wakati mwingine hua tu nimepumzika kwa hivyo nakaa hadi masaa ya asubuhi ya siku inayokuja.

Kazi gani ya nyumbani unayochukia? Kazi ya nyumbani ninayochukia ni kazi ya kufanya mafuzi ya nguo. Nachukia sana kufua manguo kwa sababu sina mashini ya kufua kwa hivyo inabidi nisugue nguo na mikono yangu. Hii ni jambo ambalo lina chukua muda mrefu, linaweza kufanya upinde mgongo kwa muda na wakati mwngine unaumia. Linapoteza wakati sana na pia linaleta uchovu mwilini kwa hiyo sipendi kufanya mafuzi ya nguo.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Naam, napenda kusafiri na ramani. Kwa maana, naam, wakati mwingine naweza kuwa na kukupoteza au kukupotosha kama msafiri, lakini wakati mwingi, ramani inaweza kukupeleka. Mahali ambapo hupajui, inaweza kukuelekeza, badala ya kupoteza wakati kuulizia njiani kwa watu. Kwa hivyo napenda sana kusafiri na GPS.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kufa kwa Yesu Christo msalabani. Nalienzi sana jambo hili maana nilo lililonipa wokovu maishani na likaniwezesha kuwa na tumaini jipya. Maana dhambini ningekwa nimepoteza tumaini na singeweza kurudi kwenye msalaba kwa hivyo. Nashukuru sana, ningepotea maisha milele na milele ila mungu aliniweza aliweza kumtuma mwanawe.

Jee, unapenda kucheza michezo ya ubao je, unapenda kucheza michezo ya ubao Naam napenda kucheza michezo ya ubao michezo ya ubao ni michezo ambayo inaweza kukuza akili, kufikiria kwa kina na inawezesha kufikiria kwa umakini Inakuza umakini, kufikiria kwa kina na ni michezo ambayo inasaidia kutengeneza pia urafiki na kukimu urafiki huo.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakatu wa baridi kali, huwa ninalala kitandani na kujifunika blaketi mingi. Sina mpenzi kwa hivyo, huwa nagificha kitandani na kuka andani ili kujizuia kushikwa na baridi na magonjwa yananayokuja na baridi. Kwa hiyo, na wakati mwingine huwa nakunywa chai moto au kahawa ili kuweza kuleta joto umilini na kuzuhia ugonjwa wa baridi.

Mfereji gani wa TV? Unaufuata? Mfereji gani wa TV? Unaoufuata? Mfereji ninaoufuata ni NTV au sopo pera inayo kwa katika NTV. Unafuata mfereji huu kwa maana una maadili na mafunzo mengi na ni wa kuburudisha sana. Kwa hiyo, huwa naenjoy kuvitazama na kufuatilia.

Unaanzaje mradi mpya kazini Mwanzo unashukua mradi huu kusoma na kuelewa unahusiana ndipi na unahitaji nguvu na risiki za aina gani Nikisha maliza naandika chini na kugawa jinzi ya kushugulikia mradi huo na ninapomaliza kugawa na kushugulikia naingia kwenye kufanya mambo ambayo yatafanya Nikaribie mwisho wa mradi.

Unafanya nini kulinda mazingira ninacho kifanya kulinda mazingira ni kujizuia kutupa uchafu ovyo ovyo hata ninapokula chakula huwa nabeba uchafu ulio zalia mpaka sehemu ambayo imetengwa kwa kutupa uchafu huo. Na pia huwa nakunywa maji safi na nahakikisha situpi uchafu majini huwa nahakikisha nimechoma takataka zote zinavyohitaji kuchomwa huwa nahakikisha nime.

Rafiki wangu wakaribu ni mpenzi wangu. Tulivyo kutana ilikuwa katika chuo na akaja shule yetu kuongelesha wanafunzi. Alivyo kuwa anaongelesha wanafunzi akahidi kwamba ataweza kutupa zawadi, anaye kuumpa zawadi, anaye tangulia mtianini. Nami nilipo tangulia, nikeenda kumtafuta ili anipe zawadi. Na haka furaishwa sana na akafuraisha sana na akili zangu kwa hivo akataka tuwe marafiki.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yangu ni naitumia kwa kusoma na kupitia video na masomo ya ya ya mtandaoni. Simu yangu imenisaidia sana kusoma mambo mengi, imenisaidia pia kutengeneza vihela vya hapa na pale, na pia imenisaidia kujifunza upishi, ushonaji na mambo mengine ya kadhaa.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mazingira kazi gani ya kazi unayopendelea? Mazingira ninayopendelea kazini ni mazingira ya utulivu mazingira ambayo hayanifanyi niwe na kiwewe au mshutuko na mazingira ambayo yananipa wakati rahisi wa kufanya kazi zangu na pia mazingira yenye uchangamfu na watu ambayo wanaelewa mapungufu na pia uwezo wangu.

Je? Unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta Unapenda kuandika kwa mkono kwa maana inanisa inanisaidia kuwa mbonifu na kufikiria kwa kina ina nisaidia pia kuwa makini na kuzuia kufanya makosa mengi mengi. Pia ina nisaidia kuweza kutia maanani kutilia maanani makosa ya hijai maana,, ukitumia kompyuta huwa inakurekebishia ila ukitumia mkono lazima ufikiria na kuwa makini.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa karate. Mchezo wa karate ni mchezo wa kupigana na kujifunza, kujitetea au kujitunza wakati wa hatari. Mchezo huu ningependa kujaribu kwa maana. Ningependa sana kuweza kujitunza au kujitatea nitakapo kumbana na shida yoyote au matatizo ya kwenye jamii ya kawaida.

Mwazo gani zuri una siku ya unakua siku ya leo? Mwazo gani zuri unakua siku unakua siku ya leo? Mwazo zuri ninalo ni kutia bidii kazini, kujikaza na kujituma ili niweze kujikimu maishani, na niweze kupata fedha za kuwa kuwatendea wema wapendwa wangu, na kuisaidia familia yangu na kuinuwa jamii yangu. Wazo hili linanipa tumaini maishani na kunipa tuzu kuwa mwaka utakua mwema.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ungependa kujifunza nini kipya? Jambo ambalo ningependa kujifunza ni ushonaji. Ningependa sana kujua ushonaji maana. Ivyo naweza kujikimu, kufungua kampuni ya langu la ushonaji, kushonea wapendwa wangu mguo na kujishonea mwenyewe. Ili niweze kuonekana vizuri na kuhakikisha walio karibu nami pia. Wanaonekana vizuri pia itanisaidia kupata mihela na kujikimu kifedha.

Unawasiliana vipi na wafanyakazi wenzako? Unawasiliana vipi na wazazi waka wafanyakazi wenzako? Nawasiliana nao kupitia meseji, kuongea nao ana kwa ana au uso kwa uso, na pia katika kupitia barua, kupitia mitandao ya kisasa, na pia wakati mwingine kwa kuwatembelea na kuonana nao uso kwa uso, na kuchambua yoyote mambo yoyote ya maritunakitaji kuyachambua.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Je, unapenda sana ya aina gani? Sanaa ninayoipenda zaidi ni sanaa ya uchoraji. Uchoraji unaweza kukupa kipawa cha, kujieleza na kujionyesha zaidi kwa kina. Sanaa hii inakupa nguvu na uwezo wa kueleza mawazo yako yaliyo akilini. Au jinsi unavyoona mandhari kwa macho yako ya kibinadamu, inaonyesha macho yako ya ndani na uwezo wako.

Nalala kwa masaa mangapi ya kwa kawaida? Nalala kwa masaa masita, nane, au wakati mwingine. Masaa saba. Masaa mingi sana nimew ambayo nimewai kulala ni masaa manane na ni wakati walikizo. Lakini wakati nimo kazini ya mimi ni mwanafunzi huwa nalala masaaa masita na kienda sana masaa saba. Masaa sita yanaweza kutosha kupumzisha mwili kunipa nguvu za kuanza siku mpya.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi, ninacho kifanya ni kuchukua kitabu, kalamu, na kuketi chini, na kutowa mawazo ya wasiwasi ndani yangu, na ninaanza kuchora na kupaka rangi. Hili lina nisaidia kuondua wasiwasi, na kufikilia, na kutowa kuwacha kufikiria mambo ambayo yananipa wasiwasi, inanipa utulivu rohoni na inani saidia kufikiria zaidi kuliko na kutafuta suluhisho.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi, unaenda mahali pa ibada mara ngapi mahali pangu pa ibada ni kanisani na huwa naenda mara moja kwa wiki siku yetu ya kuabudu huwa naamka asubuhi na mapema na ninaenda na ninakaa huko siku mzima mbaka jioni na kuhakikisha nimemwabudu mungu kwa roho na kweli jioni napofika narejea nyumbani na kungoja tena wiki ijayo na kuenda tena Kwa hiyo mara moja kwa wiki.

Najifurahisha vipi wakati wa furaha Najifurahisha vipi wakati wafuraa Napenda sana kurukaruka kuwajulisha wenzangu kucheka cheka na pia kuanda sherehe mfano sherehe na rafiki zangu Sherehe na familia yangu au sherehe ya mimi mwenyewe Najipakulia na au kujinunulia chakula kizuri na keti chini na kuenjoy na kukila na kusikia vizuuri.

Shughuli yako ya kupendeza ni ipi? Shughuli yako ya kupendeza ni ipi? Shughuli yangu ya kupendezwa ni kuwa na rafiki zangu na wapendwa wangu na pia kuenjoy na wao. Napenda sana kuwa na rafiki zangu na kusherehekea na kucheka na kutembea kwenye maandari mazuri. Pia shughuli ninayoipenda ni kuendesha gari katika sehemu tulivu au kutembea katika sehemu tulivu na kusikiza maumbili ya mungu kama vile ndege wakiimba na maua ya kichanuo.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kuweza kuinuka cheo. Nilipata kuinuka cheo mwaka uliopita na kutoka wakati huo imeweza kuenjoy sana katika cheo changu kipya.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda. Niambia kuhusu kitabu unachokipenda. Kitabu ninachokipenda ni kitabu cha kisaikolojia cha. Lugha ya kimombo ambacho kinaitwa The 5am club. Napenda kitabu hiki kwa sababu kina shuhuda za watu ambao wamefanikiwa maishani. Na jinsi au njia ambazo walizotumia kufanikiwa maishani. Napenda kukisoma kwa sababu kina nirekebisha makosa ambayo nimefanya mwenyewe. Kinanipa tumaini ninapo poteza tumaini.

Je, unatumia mitandao ya kijamii. Naam, ninatumia mitandao ya kijamii. Mitandao kama vile Facebuku, YouTubu, TikToki na WhatsApu imenisaidia sana. Kuweza kupatana na wapendwa wangu na kuongea nao. Na kutumiana jumbe na maneno ambayo ya niyamuhimu maishani. Pia vimenisaidia kurekebisha mambo kazini na kunyoosha na kupitiliza ujumbe.

Unawianishaje kazi ya maisha ya kibinafsi? Unawianishaje maisha kazi ya na maisha ya kibinafsi? Ninawianisha kwa kutenga kila wakati na kila jambo lake kwa mfano Wakati wa kazini ni wa kazini ninapoingia nyumbani au katika maisha yangu ya kibinafsi Sileti mambo ya kazini kwa maisha yangu ya kibinafsi na mambo yangu ya kibinafsi yanazalia nyumbani.